Napenda sana kupaka rangi kwenye ukuta na kuchora maandishi mazuri za rangi tofauti tofauti kuchanganya ya yelo, nyekundu na kufanya vitu kuonekana kwa mufti na kuonekana kwa uzuri sana katika eneo ilo na linaweza kusaidia sana kwa watu ambao wanapenda rangi na wachoraji ambazo ni rangi za raha zina.

Mimi napenda kupiga kura. Kura ni muhimu kwa mwananchi ili aweze kuchagua yule mwenye anaye taka kuwa kwenye kiti ama uchaguzi la muhimu kwenye kura hizi ili kuchagua kiongozi anayewaongoza kura ni muhimu kwa mtu ameshika identification ya.

Katika kushiriki kwenye wikendi sana sana jumamosi ni kuenda kanisa kuenda sana kuhubili. Unehenda after kanisa nehenda mahali na kunyoka na kumbuka kilicho nifanya sana iyo siku nilicheza mpira na nilikuwa pamoja na marufiki sangu kwenye iyo weekendi sana na itaji mambu mingi.

Kabla ya kuanza kazi, mtu anafaa kufanya maombi na kupanga vitu za kazi vyema ili anavyoanza kazi yake. Anajua mpangilio wa kuanza kazi na kuanza kazi inavyofaa na wakati unavyohitajika kwa kufanya kazi. Unafanya kazi inafaa unapanga kazi yako vizuri ili iweze kuonekana salama kwenye mabosi wa.

Nawasiliana na wafanyikazi wangu kwa kutumia chombo cha mdomo tukiwa hapo karibu. Lakini kwa umbali tunatumia chombo cha mitandaoni chombo kama vile za simu kuwasiliana. Ili tunapokubali kujumiliana vile kazi kwa karibu ni kufaya mpangilio kwa hapo hapo.

Mchezo ningependa kujaribu ni ule unaitwa badminton. Mchezo ambao unachezwa na kipembele katika table inaitwa table tennis. Iyo ni mchezo ambao ni mzuri sana na ni wa mchezo wa kuingiza ni mzuri sana, kila mtu huwa anatamani kucheza na ule mchezo wa basketiboli ni mchezo mzuri sana.

Harufu mzuri ni ya marashi, harufu inayopendeza kwanza zi ile marashi ya guji, marashi aina mingi kuna ya Chelsea. Ni marashi ambazo zi naifutia sana na kuna air freshener ambayo inayafanya kusafisha hewa wako na nyuma ili iweze kunukia vizuri na kupendeza.

Nimeailima kitambo sana kulima nilitumia jembe wakati wa kulima. Kwa kutumia jembe ni rahisi sana kulima kwa haraka na kumaliza kwa haraka, ili kuweza kuendeleza kazi zingine. Kuna majembe za tofauti, kuna folk jembe, kuna jembe la kawaida ambazo ni majembe zinazotumiwa sana sana na binadamu kulima.

Juizi mzuri inayopenda na ninayoipenda ni juizi sana ya matunda ya mango. Mango maembe ni juizi ambayo ni mzuri sana inayo. Unaeza tumia blender ununue maembe. Unaeza blend juizi yako mwenyewe. Ya maembe ni juizi tamu sana.

Niko kwenye chumbani na hicho kinachopendeza sana. Kinyefanya hiyo chumba kipendeze ni rangi inayopakwa nyeupe ambayo ni rangi mzuri sana. Shughli yangu pale ni kulala juu watu wengi hulala chumbani na na naishi vizuri nikiwa chumbani hicho na nasikia vizuri sana.

Nachokifanya asubuhi ninapoamka ninaosha, ninaosha uso wangu, ninaoga uso, alafu ninanawa uso, halafu ninapiga mswaki, halafu nachukua kistafstahi changu, mkate, na mayai, na chai, ili kuweze kuanzisha siku njema, na chaftahi kinachofaa.

Kwa kifaa ambacho kina kina usalama na kina function vizuri kineza chajiwa marambili kwa siku. Lakini ambacho kinaisha moto kwa raka kineza chajiwa mara kwa mara kwa siku. Ili kiweze kustahili moto wake, ili kiweze kufunction vizuri na iwo moto.

Mpria wa besiboli ambao niliuona ulikuwa mzuri ni kati ya timu ya Celtics na Chicago Bulls ambao ni timu zilikuwa zinamenyana hapo. Kitu ucha ajabu ni wakati checks, mchezaji moja alidanga huo mpira, mchezo ulikuwa wakati wa jioni halafu unafukuzwa wakati huo na mkati mzuri.

Mi nina kipawa cha kuhimba, cha kuchora na kuhadithia, kuhaditia mahekaya kwenye watoto. Hizo ndiyo vipawa ambazo niza nazo na ni vipawa vizuri sana na kushukuru mungu kwa vipawa. Tumia vipawa zako vilivyo na kuelimisha ambavyo kwenye jamii awavijui vizuri.

Rangi ambayo inavutia vizuri kwenye chumba na inaeza fanya chumba chako kionekane vizuri ni rangi nyeupe ama rangi ya samawati pink ambayo ni rangi sana sana zinazofanya chumba kionekane vizuri na kinacho furahisha.

Nahifadhi vitu mingi cha thamana, kuna vitu za gold na silver zinavyohifadhiwa na sana sana saha ya silver ambayo iko kwa nyumba. Na vitu vya thamana sana sana kwenye mwili ni moyo wako, unafaa kuhifadhi moyo wako vizuri juu ni uko kwa mwili, hiyo ni kitu cha thamani unafaa kulinda sana. Vitu vya thamana, kuna vitu mingi kama mabling. Vitu vinavyoche na Kenya wanaziitanga mabling. Ziko sana sana zana vinauzwa kwa.

Jiinsi ya kusheherekea, ki saliwa yangu na sherehekea na marafiki ambapo tunashekerea niliyo penda zaidi sherehe ya siku yangu ilikua wakati wa ilikuwa jumanne tulikula cake na kula chakula kingi na zawadi zilikua ni mingi zilivyo za kuzaliwa njiyo siku hiyo.